Ili kukamilisha kazi kwa wakati, kwanza ninahakikisha kwamba nimejua na ninaifahamu siku ama wakati ambao hiyo kazi inafaa kukamilika. Hivyo ninahakikisha kwamba nitaimaliza kama ni siku nitaimaliza siku moja kabla na iwapo kazi inakamilika hiyo siku ninahakikisha kwamba nimeipanga kuimaliza saa moja kabla ya wakati unaofaa kazi kukamilika. Pili, ninapanga jinsi ambavyo nitafanya hiyo kazi. Kwa mfano, iwapo kazi hii inasehemu tatu ninapanga wakati na jinsi nitavyoifanya sehemu ya kwanza, sehemu ya pili na pia sehemu ya mwisho. Tatu, ninapanga vifaa ambavyo vinatakikana ili kukamilisha ile kazi. Kwa mfano, iwapo ninahitajika kutumia kompyuta, ninahakikisha kwanza kwamba kabla ya kuanza ile kazi, ninayokompyuta. Iwapo nitahitaji kitabu na karatasi ninahakakisha kabla ya kuanza kufanya ile kazi ninavifaa hivo Ninapia ninapenda kuhakikisha kwamba watu ambao wanahitajika iwapo nitahitaji msaada, wanaoujumbe kwamba watasaidia kufanya kazi na pia wamejitayarisha na wanavyo vifaa vinavyotakikana. Ninapenda pia kupanga na kuhakikisha kwamba mahali ambapo nitafanyia kazi pako shwari na pia pataweza kufanyikia kazi ile. Mara nyingi utapata kwamba ninafanya kazi kwenye maabara ya kazini. Hivo, iwapo nitataka kufanyia kazi kwenye maabara ile ninahakikisha kwamba kwa wakati huo hakuna mtu mwingine ama hakuna kikundi kingine cha watu ambacho kinatumia maabara ile. Na mwishowe, ninapenda kuanza kazi wakati ambao nilikuwa nimepanga kuufanya. Iwapo nilikuwa nimepanga kuanza kazi saa tatu, ninahakikisha itakapofika saa tatu, watu na vifaa vinavyotakikana vya kufanya kazi wako pale na ninaweza kuanza kazi ile wakati huo huo. Ninapenda pia kabla ya kuanza kazi, kuangalia na kuzifahamu changamoto ambazo zinaweza kutokea wakati wa kuifanya kazi ile. Iwapo nitakuwa ni nimejipanga na kuzifahamu changamoto hizo, zikitokea nitakuwa na njia ya kuzitatua.